Ningependa sana kutembelea nchi ya Japan sababu ni kubwa kwamba inajumuisha mchanganyiko mzuri wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Nimeona picha na video za miji kama Tokyo na kultu manthar ya milima, mashamba ya cherry, blossom na hekaru za zamani na yote yananivutia sana. Ningiweza pia kujaribu chakula cha kienyeji kama sushi wa gashi tamu za jadi na kijapani. Nikiwa nikifikiria safari hiyo, ninaona picha ya ninapo. Kimbia katika bustani ya cherry blossom wakati wa msimu wa maua, nikipiga picha na kuhisi utulivu wa mahali pale.

Ninaipenda sana hali ya hewa yenye joto kidogo lakini si moto sana labda kati ya ishirini ama ishirini na tano celsius kwa hiyo ni hali ambayo unaweza kuwa inje bila kujihisi mchango au baridi sana. Napenda pia wakati wa jua la asubuhi likiangaza kidogo, lakini si kali na upepo mzuri wa kupumua. Hali ya mvua nyepesi pia ninaipenda mara kwa mara. Inafanya hali kuwa tulivu na unakaa ukiwa na amani hada ukiwa ndani ya nyumba, ukiwa na chai au kahawa.

Kwanza nitatambua ni udhaifu gani ni nao kwa mfano kama ni kushindwa kupanga bila kufikiria, kupanga muda vizuri au kushindwa kuzungumza mbele ya watu au kuchukua maamuzi haraka bila kufikiria. Baada ya kutambua udhaifu huo, mimi hujaribu ushugulikia kwa njia tofauti. Kwa mfano, kama ni isuala la kupanga muda, ni tatengeneza ratiba ya kila siku kuandika kazi muhimu kwanza na kutumia alarm au reminder kuhakikisha ninatimiza malengo yangu.

Huwwa na nafuata timu kadhaa, lakini hasa napenda timu ya soka. Kwa mfano timu ninayopenda zaidi ni arsenali. Napenda kuangalia mechi zao jinsi wanavyocheza pamoja kama timu na pia historia yao ndefu na mashabiki wengi wakati mwingine pia nafaa nafuata timu za ndani za kenya hasa wakati wa mashindano makubwa kama premier league ya kenya au mashindano ya kimataifa. Ninapofuatilia timu hiyo, nina furaha sana kila goli wanapopiga ushindi wao hunipa furaha na kushindwa kunaniletea uchungu kidogo.

Penda rangi ya ukuta iwe tulivu na yenye amani, si yenye machozi sana. Kwa mfano rangi ya blue, nyepesi au kijani kibichi inaweza kufanya chumba kiwe na utulivu na unyevu kidogo. Pia rangi ya beige au cream ni nzuri kwa sababu inafanya chumba kiwe cha kifahari lakini cha kupumzika na pia inafaa na samani na mapambo mbali mbali. Kwa kweli, ninapofikiria chumba changu na penda ni mahali ambapo naweza kupumzika, kusoma au kufanya kazi bila kukasirishwa na rangi kali kali sana.

Kichumba ninachopenda nyumbani ni sebuleni sababu kubwa ni kwamba ndicho chumba ambacho familia hushirikiana zaidi ambapo tunakaa pamoja kuzungumza na kutazama televisheni. Ninakumbuka hasa ile sofa kubwa tulio nayo na pazia nzuri nyeupe napenda jinsi inavyo fanya chumba kiwe cha kupendeza na utulivu. Pia kuna meza ya kahawa yenye mimea midogo karibu ambapo hutoa hisia nzuri ya utulivu na mazingira safi.

Wakati unapoweka nenosiri au passwordi, jambo la kwanza ni kuhakikisha ni siri na si rahisi kudhaniwa. Kwa mfano, usitumie majina ya familia, tarehe ya kuzaliwa au namba rahisi kama moja mbili tatu nne. Badala yake tumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, namba na alama alama malumu, pia nenosiri linapendekezwa liwe ndefu kidogo, angalau herufi nane, adi kumi na mbili, au zaidi, ili kuwa ngumu kuligundua.

Mimi huwa napenda kuenda sinema, mara chache tu. Labda, mara moja au mbili kwa mwezi. Si mara kila wiki, kwa sababu, mara nyingi kuna kazi, au majukumu mingi. Na pia mara nyingine, unaweza utazama filamu nyumbani. Lakini, ninapokuwa na wakati, filamu nzuri inatokea na penda kuenda cinema, kuona kwenye screen kubwa na kufurahia sauti na hisia, za filamu. Kwa kweli nifuraha kuona hadithi ziki chukua sura mbele yako.

Ndio, napenda kuvaa vipuli mara kwa mara hasa kwenye vazi la kawaida kama suruali, shati au gauni. Napenda vipuli hivi vinavyofanya mavazi yawe na rangi na muundo mzuri. Baada, badala ya kuonekana ovyo tu kwa mfano kipuli kidogo, kidogo au michoro midogo inaweza kufanya vazi yawe ya kuvutia lakini si ya kupitia kiasi. Kwa kweli napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinatoa mitindo na uhai kwenye mavazi.

Je, unapenda kunywa maziwa? Na kwangu binafsi ndio napenda kunywa maziwa. Asa maziwa ya moto, asubui au jioni. Yananifanya nijiskie vizuri na pia yananipa nguvu. Wakati mwengine, hunywa peke yake au nikiweka na chai au kahawa. Napenda pia kwa sababu ni mazuri kwa afya na yanasaidia mwili kuwa na nguvu.

Mara nyingi nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Kawaida usiku kabla ya kulala hii ni kuhakikisha kina kiwango cha kutosha cha betri kwa ajili ya siku inayofuata. Lakini wakati mwingine ikiwa nimeutia sana wa michezo video au kazi nzito nitalazimika kuchaji tena mchana au asubuhi kwa kweli inategemea ni jinsi gani nimetumia kifaa hicho usiku huo.

Ninapenda sana kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini ni kuraha. Napenda kukaa pamoja tukizungumza kucheka kushirikiana habari za usiku. Na wakati mwingine tunatazama runinga na filamu pamoja. Au tunakula chakula cha pamoja ambacho kinatuleta karibu zaidi. Pia napenda kutoka nao matembezi au kuenda kutembelea ndugu kwa sababu inanipa nafasi ya kupumzika na kujisikia nipo nyumbani kweli.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa njia kadhaa kwanza, siangalii ya kushirikisha taarifa zangu binafsi kama namba za simu anwani ya nyumba au nywila kwenye mitandao ya kijamii. Pili, nenosiri, langu ni la ngumu na halina urahisi kudhaniwa. Pia napenda kutumia mfano wa ulinzi wa account. Kama tufakta kila ninako wezekana zaidi la hayo. Na pima marafiki ya watu nilio kuwaunganisha mtandaoni, kuna mtu anayeunganisha bila kujua vizuri.

Kushugulikia mambo kwa mda wa mwisho, kuna hitaji mchanganyikio au mchanganyiko wa utulivu na akili. Mpangilio wa haraka na pia maamuzi yenye busra. Lili kuepuka msongo wa mawazo na makosa kwanza ni muhimu kutulia na kukubali hali ilivyo baada ya kupoteza mda kwa hofu au kujiamua. Kwa sababu hofu huko hupunguza uwezo wakufikiria kwa ufanisi.

Luga gani ungependa kujifunza? Kwangu binafsi ningependa kujifunza kijapan. Kwa sababu ni lugha yenye utamaduni, tajiri, maandishi ya kipeke na kutumia sana katika teknolojia biashara na sanaa kama vile anime na fasihi. Pia inainivutia kwa jinsi inavyo unganisha heshima, historia na pia mawasiliano ya kisasa. Jambo linalo nifanya kuwa lugha yenye changamoto lakini ya kusisimua kujifunza.

Wakati wa msongo wa kazi, ninajaribu kwanza kutulia na kutambua chanzo cha msongo huo ili nisiwe na wasiwasi, usio na mwelekeo. Kisha napanga upya majukumu yangu kwa kuyaweka kati vipaombele nikianza ya na yale muhimu na ya dharura zaidi ili kupunguza mzigo wa mawazo. Pia napumzika kwa muda mfupi kama kuvuta pumzi kwa kina na kutembea kidogo au kubadilisha mazingira kwa sababu na mapumziko mafupi husaidia akili kurejea katika hali ya utulivu.

Kwangu binafsi, napenda kufanya kazi, kwa kushirikiana na wengine. Kwa sababu, unaruhusu kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti, na pia, kupata suruhisho bora, zaidi kupitia ushirikiano. Hata hivyo, ninaweza pia kufanya kazi peke yangu pale ninapohitaji umakini, wakina. Maamuzi ya haraka au uwajibikaji binafsi. Kwa ujumla, na thamini zaidi, mazingira yanayochanganya kazi ya pamoja na nafsi ya kufanya kazi binafsi kwa sababu uongeza ufanisi na ubunifu.

Ninashugulikia kazi za dharura kwa kuanza mara moja kwa kuthamini hali na kuelewa kinachotakiwa kufanyika kwa haraka bila kupoteza muda. Baada ya hapo, naweka vipaumbele nikizingatia kile kilicho muhimu na chenye athari kubwa zaidi iwapo kitachelewa. Ninapanga muda wangu upya nikiweka kando kazi zisizo za dharula ili kuzingatia kazi hiyo muhimu.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai, hasa chai ya maziwa yenye tangawizi kidogo. Kwa sababu, inanipa utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Mara nyingi, hunifaa kunywa asubuhi au jioni nikiwa nataka kupumzisha mawazo. Naweza kushirikisha chai na vitafuno kama mandazi, biskuiti au chapati. Ambavyo hunifanya ladha iwe tamu zaidi. Nakumbuka mara ya kwanza nililionja chai ya aina hii ilikuwa nilipokuwa mgeni nyumbani kwa rafiki wa familia. Ambapo mama yake mwenyeji ndiye aliyenieleza kuhusu namna wanavyoandaa chai yao ya jada.

Kwangu binafsi, ningesema ndiyo napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia sana kuimarisha afya ya mwili na akili. Kukimbia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na kujisikia huru. Hasaa ninapokimbia asubuhi au jioni katika mazingira tulivu. Pia hunipa muda wa kujitafakari na pia kupanga mawazo yangu. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye motisha na utulivu baada ya kukimbia.

Mimi binafsi ningesema ndio napenda sana kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kujifunza mazingira na kupumzisha akili. Kuendesha baisikeli, hunisaidia kuongeza nguvu za mwili na kuboresha stamina na pia ni rafiki kwa mazingira kuwa haina uchovu, ina uchafuzi wa hewa na pia ni shughuli ya kufurahisha. Hasa unapokuwa, unaendesha baisikeli pamoja na marafiki au kati ya maeneo yenye maandhari mazuri.

Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto hasa nyakati za asubuhi au jioni baada ya siku ndefu na yenye kuchosha. Kuoga kwa maji ya moto hunisaidia kujisikia nikiwa huru, kutuliza misuli na pia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipa hali ya utulivu na hunifanya nijisikie nikiwa safi na mwenye nguvu mpya. Jambo linalonisaidia kuendelea na shughuli zangu za kila siku kwa hali na umakini zaidi.

Ndiyo naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakuwa changamoto kidogo, kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Bila teknolojia, ninge tumia muda mwingi kufanya shughuli za kawaida kama kusoma vitabu, kuzungumza na watu, ana kwa ana na kufanya mazoezi, au tafakari pia ningependa nafsi na pia nafasi ya kupumzisha akili. Kufurahia mazingira ya asili na kujitambua zaidi bila usumbufu, wa simu au vifaa vya kijiditali. Kwa ujumla, siku bila teknolojia inaweza kuwa fursa nzuri ya kurejesha utulivu wa akili na pia kuimarisha mahusiano ya kijamii.

Tabia inayoweza kunichukiza ni kukosa heshima hasa pale mtu anapo dharau au kuumiza wengine kwa maneno na pia matendo yao bila kujali hisia zao. Pia uongo wa makusudi na kutowajibika vinaweza kunikera zaidi kwa sababu huvunja uaminifu na kuleta migogoro isiyo ya lazima. Eidha, watu wasiopenda kusikiliza wengine na wanaujiona wao pekee ndio sahihi mara nyingi, hufanya mawasiliano kuwa magumu. Kwa ujumla, tabia ambazo zinapuuza utu haki na hisia za wengine ndizo zinazoleta hisia za kuchukizwa.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kujifunza au kujiendeleza kitaaluma. Ili niboreshe ujuzi wangu na kutoaji mchango mwenye maana zaidi. Natamani sana kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu aliyeaminika katika kazi yake. Ambaye anaweza kutatua changamoto kwa ufanisi na pia kushirikiana vizuri na wengine na kuchangia maendeleo ya taasisi au jamii inayohudumia. Pia nalenga kupata nafsi ya kuwasaidia na kuwaongoza wengine. Huku nikidumisha maadili ya kazi kama uaminifu, nidhamu na ubora.

Kwangu binafsi, najihisi vizuri na chanya kuhusu tathmini za kazi. Kwa sababu, naziona kama fursa za ya kujifunza na kujiboresha badala ya kuhukumu. Tathmini hunisaidia kutambua nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Jambo linalonipa mwelekeo wa maendeleo ya kitaaluma. Pia hunipa nafasi ya kusikiliza maoni, kurekebisha mbinu za kazi na kuweka malengo mapya ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta presha kidogo kwa ujumla naziona kama sehemu muhimu ya kukua na pia kuongeza ufanisi kazini.

Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia kwa sababu linahusu uhai na viumbe hai. Kuanzia seli ndogo ndogo hadi mifumo mikubwa mikubwa ya mwili wa binadamu. Mimea na wanyama vinanivutia kwa namna nilivyoelezwa jinsi maisha yanavyofanya kazi. Jinsi viumbe wanavyo badilika na jinsi mazingira yanavyo athiri uhai. Pia biolojia ina mchango mkubwa katika afya, tiba na uhifadhi wa mazingira. Jambo linalofanya kuwa somo lenye umuhimu mkubwa kwa maisha ya kila siku.

Kwangu binafsi, kila siku natumia usafiri wa uma, hasa, daladala, au basi. Kwa sababu, ni rahisi kupatikana na hunirahisishia kufika kazini bila gharama kubwa. Wakati mwingine, kama umbali, ni mfupi, napendelea kutembea kwa migu, ili kupata mazowezi na kupumua hewa safi. Njia hii hunisaidia pia kuepuka msongo wa magari na unifanya nifike mahali kwa wakati.

Kwangu binafsi kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa siku. Muda huo hunisaidia kupumzika vizuri, kurejesha nguvu na kuwa makini katika shughuli za siku ifuatayo. Nikilala masaa ya kutosha, huhisi mwili na akili vikiwa kati katika hali mzuri zaidi, lakini pale ninapolala masaa machache huweza kujisikia mchovu na kukosa umakini.

Kwa kawaida, ninalea au kutunza nywele zangu marambili hadi tatu kwa wiki. Hutegemea na aina ya nywele na shughli, ninazofanya. Hua naziosha kwa maji na shampoo inayofaa. Kisha, napaka mafuta au krimu ili ziwe laini na zenye afya. Pia, napendelea kuzifanya au kuzichana au kuzisuka kwa mpangilio, ili ziwe safi na pia, nadhifu. Utunza nywele, mara kwa mara, hunisaidia kuzuhia uchafu na pia kufanya nyuele zionikane vizuri kila wakati.

Aaaa, nina unganisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka wazi kati ya muda wa kazi na muda wa kupumzika. Pia mimi huandaa ratiba inayonisaidia kukamilisha majukumu ya kazi kwa wakati ili nipate nafasi ya kujihusisha na familia, marafiki na pia shugli binafsi. Pia najifunza kupanga vipaumbele, kuepuka, kubeba kazi za ofisini hadi nyumbani. Ninapowezekana zaidi ya hayo, ninazingatia afya yangu kwa kula vyakula vya kutosha, kufanya mazoezi na pia kuchukua mapumziko ya mara kwa mara. Kwa sababu, unafanya hivyo hunisaidia kuwa na ufanisi kazini na furaha katika maisha ya binafsi.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama hasa wa kufuga nyumbani kama kuku na mbuzi. Kufuga wa nyama hunifundisha, uwajibikaji, ufumilivu na umuhimu wa kuwajigi viyumbe hai. Pia kulinisaidia kuelewa mzunguko wa uzalishaji wa chakula kama vile kupata mayai au maziwa. Na thamani ya kufanya kazi kwa bidii kila siku, ingawa kufuga wanyama kuna itaji mda wa juhudi na jambo lenye, manufaa na uzoefu mzuri sana.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na mtazamo chanya. Kwa sababu, naelewa kuwa maoni ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Huwa nasikiliza kwa makini bila kujitetea haraka, kisha na tafakari ili kuelewa hoja liliopo. Nikiona maoni haya ukweli yanatumia kuboresha utendaji wangu na kama siku badiliana nayo, huyachukulia kwa heshima bila kuyapuuza kwa ujumla. Ninaamini kuwa maoni ya wengine kunisaidia kuwa binafsi na kitaaluma.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya shughuli mbali mbali kama kuongea na kushirikisha mawazo, kucheka na kubadilisha hadithi, pia hufurahia kutembea au kufanya mazoezi, kuenda kula au kunyua kitu pamoja na wakati mwingine kushirikisha michezo au shughuli za burudani. Muda na marafiki unisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki wetu.

Na kwangu binafsi ningesema ndio napenda kusikiliza radio kwa sababu hunipa habari, borudani na mziki wa wakati mmoja. Radio kunisaidia kufahamu matukio ya kila siku, kujifunza mambo mapya kupitia vipindi vya elimu na pia kupumzika kwa kusikiliza mziki ninaoupenda. Pia ni njia rahisi ya kujiskia karibu na jamii hasa ninapokuwa nyumbani na safarini pia.

Ningesema kwangu binafsi ili kukamilisha kazi kwa wakati huanza kwa kupanga na kuweka vipaombele kwa kutambua kazi muhimu na tarehe zake za mwisho. Ingawa kazi kubwa katika sehemu ndogondogo iwe rahisi kuanza na kufuatilia maendeleo. Pia kujitahidi kutumia muda vizuri kuepuka vitu vinavyo. Vinavyopoteza muda kama kuchelewesha kazi au usumbufu usio wa lazima zaidi ya hayo kuweka ratiba na kufuatilia hatua kwa hatua na kujipima maendeleo mara kwa mara.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni vipindi vya elimu na mahojiano kwa sababu unipa maarifa mapya na kunisaidia kuelewa maswala mbalimbali ya kijamii, kisayansi na kiuchumi. Pia napenda vipindi vinavyohusu habari na makala kama wanavyo sema kwenye lugha ya kimombo documentary. Kwa sababu vinaelimisha na pia kunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi kuhusu dunia. Vipindi hivi unifanya nijifunze huku nikiburudika jambo linalo furahisha kwa sana.

Napenda sana mbwa na kama nikipata fursa au nafasi, ningependa kufuga mbwa mmoja nyumbani. Mbwa ni mnyama anayevutia kwa mwonekano wake. Mara nyingi, huwa na manyoya laini, macho yanayo onyesha uaminifu na mkia unao tikisa tikisa unapofurahia. Tabia yake kubwa ni uaminifu na urafiki, kwa sababu hupenda kuwa karibu na watu na kucheza na kulinda mwenyewe wake. Mbwa huwa na mienendo ya kuchekesha kama kukimbia ovyo-ovyo, anapoona umechukua mpira au viatu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kwa sababu ni laini na pia ina ladha nzuri na inaweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kuchemshwa, kukaangwa, kuchomwa au kuandaliwa kwa supu. Hio ni nyama yenye afya ukilinganisha na baadhi ya nyama. Nyekundu kwa sababu huwa na mafuta kidogo na protini nyingi zinazosaidia kujenga mwili. Kuku huweza kuliwa na vyakula vingi kama wali, ugali, ndizi au viazi. Jambo linalofanya iwe rahisi na kupendwa na watu wengi. Zaidi ya hayo, harufu na ladha yake hunifurahisha sana.

Ili kushirikiana vizuri na timu, mimi huakikisha mawasiliano, ya wazi na ya heshima. Kwa kusikiliza mawazo na maoni, ya kila mshiriki. Ushiriki kwa uwazo ama wazi majukumu na kuwajibika, kutekeleza sehemu yangu kwa wakati. Pia, mimi hujitahidi kuwa msaidizi kwa wenzangu, pale wanapohitaji msaada na kutoa mchango na mawazo bila kubagua. Zaidi ya hayo, hutambua tofauti za watu, katika timu na huziheshimu, jambo linalosaidia, hujenga mazingira mazuri, ya kazi na pia kufanikisha malengo, ya pamoja, kwa ufanisi.

Kwangu binafsi ningisema ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu unipa utulivu na pia kusaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Kufanya kazi nyumbani uniraisishia kupanga muda wangu vizuri. Pia kuokoa muda wa usafi na kuwananisha majukumu ya kazi na maisha binafsi. Hata hivyo naakikisha nina ratiba na nidhamu ili kazi ikamilike kwa ufanisi kama ilivyo kazini.

Kwangu binafsi ningesema ndiyo napenda mziki wa jadi kwa sababu unakisi utamaduni historia na utambulisho wa jamii. Mziki wa jadi, una ala za asili, kama ngoma, zeze, pia filimbi au mariba na mara nyingi, uambatana na nyimbo zenye mafundisho mazuri na pia simulizi la maisha au sherehe za kijamii.

Napenda filamu za drama na za kijamii, kwa sababu huonyesha maisha halisi ya watu, changamoto zao, mafundisho muhimu ya maisha, pia huvutiwa na filamu za historia na za kielimu, kwani hunipa maarifa mapya, na pia hunifanya nifikirie kwa kina. Aina hizi za filamu huniburudisha huku ziki nisaidia kuelewa vyema hisia utamaduni na maamuzi ya binadamu.

Mziki ninaopenda zaidi ni mziki wa reggae kwa sababu una ujumbe mzito wa kijamii amani upendo na haki. Napenda jinsi midundo yake ilivyo tulivu lakini yenyenguvu ya kuguza hisia. Mwimbaji nayempenda sana ni Bob Murray kwa sababu nyimbo zake zinafundisha uvumilivu, umoja na pia matumaini hata katika nyakati ngumu. Mara nyingi husikiliza mziki huu nikiwa nyumbani, nikipumzika au jioni baada ya kazi.

Kwangu binafsi ningesema ndiyo nasoma gazeti kwa sababu hunisaidia kupata habari za kila siku kuhusu matukio ya kitaifa na pia kimataifa. Kusoma gazeti huniongeza uelewa wa maswala ya kijami, kisiasa, kuchumi na pia michezo. Pia hunisaidia kujenga tabia ya kusoma na kufikiria kwa kina, kuhusu yanayo endelea katika jamii yetu.

Shughuli inayonipendeza zaidi ni kusoma. Kwa sababu, hunipa marifa mapya, hunipanua mawazo na hunisaidia kupumzika. Napenda kusoma vitabu, magazeti au makala kuhusu elimu, sayansi na maswala ya kijami. Kusoma hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye uelewa mpya zaidi wa dunia inayotuzunguka.

Kwangu binafsi na ndio nagawanya taka zangu ili kulinda mazingira na kuweka ufanisi kwanza hutenganisha taka zinazooza kama mabaki ya chakula na majani. Ambazo zinaweza kutumika na kutengeneza boji au mbolea pili hutenganisha taka zisizooza kama plastiki, chupa, makopa na karatasi hizi kuzihifadhi kando kwa ajili yakuchakatwa au kukusanywa tena. Pia hutenga taka hatari kama betri vioo vilivyovunjika au vifaa vya umeme vilivyoharibika na vilivyotoa kwa uwangalifu ili visidhuru watu wala mazingira.

Tukio moja lenye uzito mkubwa linaweza kuwa siku ambayo nilipo hitimu masomo yangu baada ya kupitia ya changamoto nyingi. Siku hiyo ni ya maana na pia ya kipekee kwa sababu inawakilisha matunda ya juhudi uvumilivu na pia nidhamu ya muda mrefu. Ni wakati ambao nili hutazama nyuma na hukumbuka safari iliyojaa vikwazo kama ukosefu wa raslimali kutoka na pia kukata tamaa. Kushindwa mara kwa mara na hata kukosa msaada wa kutosha.

Kwangu binafsi ningesema ndiyo, napenda kupika kwa sababu, ninjia ya kuonyesha ubunifu na hufurahia mchakato wa kuanda kitu kinacho waletea watu wengi furaha. Kupika hunipa nafasi ya kujaribu ladha mpya pia kuchanganya viungo tofauti tofauti na kubunia mapishi kulingana na hali au mahitaji ya wakati huo. Pia napenda kupika kwa kuwa ni shughuli inayohitaji umakini na mpangilio mzuri, kuanzia maandalizi ya viungo hadi kumalizia sahani.

Kwangu binafsi, ningesema napenda chakula chenye ladha tamu, chachu kidogo au ladha ya viungo vya wastani. Chakula chenye mchanganyiko wa chumvi, viungo na harufu nzuri hunivutia zaidi. Hasa kama kina uwiano mzuri, isipo isiopitiliza pia napenda ladha laini iliojaa utamu wa asili kama ile inayotokana na nazi nyanya zilizoiva au mboga safi. Kwa sababu hunifanya chakula kiwe cha kufurahisha na kisicho chosha kuliwa mara kwa mara.

Katika kazi yangu, nimefanikiwa kusaidia watu wengi kupata maarifa, suluhisho na mwelekeo sahihi katika maswala mbalimbali ya maisha yao. Mafanikio yangu makubwa ni pale ninapoweza kumsaidia mtu kuelewa somo ngumu, kuandika kazi au barua kwa usahihi, kufanya maamuzi bora na pia kupata wazo jipya linalomsaidia kusoga au kusonga mbele. Pia nimefanikiwa kujenga uaminifu kwa kuwa unahitaji kutoa majibu yaliyo wazi, yenye heshima na yanayo lenga kumsaidia mhusika kulingana na mahitaji yake.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kusaidia watu kuelewa na kutatua matatizo yao mbali na hivo napenda sana pale ninapoweza kueleza jambo ngumu kwa njia rahisi kumsaidia mtu kupata wazo jipya au kumpa mwanga pale anapokuwa amechanganyikiwa pia hufurahishwa na jukumu la kuandika na kuboresha maandishi kama vile insha barua au maelezo kwa sababu hunipa nafasi ya kutumia lugha kwa usahihi na pia ubunifu.

Ninapoanza kazi kwanza ninasikiliza au kusoma kwa makini kile ninacho ambuwa kufanya ili kuelewa lengo halisi na muktatha wa kazi hilo. Kisha kutenganisha mahitaji muhimu kubania kinachuhitajika kujibiwa au kutatuliwa na pia kupanga hatuwa za kufikia jibu sahihi. Hatua hii hunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio, kuepuka makosa na pia kutoa majibu yalio wazi. Sahihi na yenye manufaa kulingana na mahitaji ya muhusika.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kupitia simu, huwasiliana na watu mbalimbali, kujibu ujumbe na kushirikiana katika kazi au majadiliano tofauti. Pia, huitumia kupata taarifa muhimu, kusoma, kujifunza mambo mapya na pia kufuatilia habari au muda mbalimbali. Zinazouhusiana na kazi na pia maendeleo binafsi. Kwa ujumla, simu ni chombo muhimu kinachonisaidia kuunganishwa na watu pamoja na maarifa au ufanisi na haraka.

Leo hali ya hewa ni ya mawingu kiasi, kuna upepo, laini, na upita na joto, si kali sana, wala si baridi kupitia kiasi. Anga linaloonekana utulivu kana kwamba mvua inaweza kunyesha baadaye lakini kwa sasa hali ni ya kustarehesha katika hali ya hewa najiskia utulivu na pia mchangamfu. Kwa sababu joto la wastani hunifanya nijisikie huru, kufanya mambo bila kuchoka haraka au kuhisi baridi. Ningechagua kuvaa nguo za kawaida zenye mikono mirefu kidogo au koti jepesi. Ili kujikinga na upepo au baridi ndogo linaloweza kujitokeza.

Uwezo ningependa kuwa nao zaidi ni uwezo wa kuelewa watu kwa undani zaidi bila hata wao kusema mingi. Yani, utambua hisia mahitaji na changamoto zao kwa haraka na kwa usahihi. Uwezo huo ungenisaidia kutoa msaada, unaolenga kiini cha tatizo, si juju tu, pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuchanganya maarifa kutoa nyanja tofauti kwa haraka ili kutoa suluhisho, bunifu na sahihi zaidi kwa matatizo magumu.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa ni mchanganyiko wa mazoezi mapesi. Na ya kuongeza nguvu kulingana na muda na hali ya siku. Mara nyingi hufanya kukimbia kidogo au kutembea kwa kiasi hasa ili kuamsha mwili na kuongeza stamina. Pia hupenda mazoezi ya kunyorosha mwili kama ambavyo wanasema kwa lugha ya kimombo stretching na pia yale uzito kwa mwili kama push-ups, squats na plants. Kwa sababu yanahitaji vifaa maalum lakini hunisaidia kuimarisha misuli kwa kawaida hufanya mazoezi takriban mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Nikihakikisha napata muda wa kupumzika pia. Wakati ninaopenda zaidi kufanya mazoezi ni asubuhi kwa sababu hunipa nguvu umakini na hali nzuri ya kuanza siku.

Ninapo jitayarisha kwa mkutano kwanza na kusanya na kupitia taarifa zote muhimu, zinazo husiana na mada ya mkutano ili kuelewa madhumuni yake vizuri. Kisha hupanga hoja au mambo muhimu nitakayo changia, nikiandika nukta chache ili nisipoteze mwelekeo wakati wa mkutano. Pia huhitaji kuelewa ni kuelewa akina na pia watakao shiriki ili nijue namna bora ya kuwasiliana nao kabla ya mkutano.

Ndiyo nina ndege wa kufugwa nyumbani. Kuwafuga hunipa furaha na utulivu. Hasa ninaposikia wakilia au kuwaona wakirukaruka kwa uhuru ndani ya banda lao. Napenda kwa sababu ni viumbe wapole na wanaongeza uzuri wa mazingira ya nyumbani. Pia, kufuga kunanifundisha uwajibikaji kwani huhitaji kuwatunza vizuri kwa kuwapa chakula, maji safi na mazingira salama kila siku.

Ndiyo nimewai kununua tikiti za tukio uzoefu huu hunifundisha kupanga mapema kuzingatia bajeti na pia kuchagua tukio linalonivutia kulingana na muda na mahitaji yangu. Kabla ya kununua tikiti, huwa naangalia maelezo muhimu kama tarehe, mahali, aina ya tukio na masharti ya tikiti. Ili kuepuka usumbufu, kununua tikiti mapema, hunipa, amani ya akili na kunifanya nifurahie tukio lenye bila wasiwasi na wasiwasi wa maandalizi ya mwisho.

Ninasaidia jamii yangu kwa kutoa maarifa, ushauri na msaada, wa kiakili. Kwa watu wanaohitaji, mwongozo, katika nyanja mbalimbali za maisha. Usaidia watu kujifunza, kutatua changamoto, kufanya maamuzi bora na kuelewa mambo ambayo yalikuwa yana wachanganya awali. Pia, nachangia kwa kuhamasisha mawasiliano yenye heshima, kufikiria kwa kina na kushirikiana kwa amani. Jambo linalosaidia kujenga jamii yenye uwelewano na mshikamano. Hupitia msaada, ninatoa, ninachangia katika elimu, maendeleo, binafsi na kuboresha uwezo wa watu kujisaidia kwao wenyewe.

Manthali mazuri zaidi niliwai kuona ni manthali ya asili. Yenye mchanganyiko wa milima, maji na kijani kibichi kuona jua likichomoza au kuzama. Jua ya mlima huku mwanga wake ukigusa miti na althi kwa rangi za dhahabu huwa jambo la kuvutia sana. Manthali ya maji kama ziwa au bahari lililotulia hunipa hisia ya amani na utulivu. Hasa mawimbi yanapogongana, ufukwe, taratibu. Pia napenda sana mandali ya mashambani ambapo kuna mashamba ya kijani upepo mwanana na anga pana lisilo na kelele nyingi.

Ndiyo ni mewahi kuona bahari, kuiona kwa mara ya kwanza kulikua tukio la kuvutia. Sana kwa sababu ya ukubwa waki. Sauti ya mawimbi na upepo mwanana wa chumvi. Bahari hunipahisia ya utulivu na mshangao kwa wakati mmoja. Hasa unapoangalia maji yasiyo na mwisho yakikutana na anga kutembea ufuwekeni kusikiliza mawimbi yakigongana mchanga na kuona jua likizama baharini ni mambo yanayonifanya bahari lionekane ya kipekee na yenye mvuto mkubwa.

Ninaishi katika eneo tulivu lisilo na kelele nyingi. Mahali ambapo kuna mchanganyiko wa makazi na mazingira ya kawaida ya kila siku. Nyumba ninayoishi ni ya kawaida si kubwa sana wala ndogo kupitia kiasi na inanipa nafasi ya kupumzika na kufanya shugli zangu kwa utulivu. Eneo langu lina barabara zisizo za msongomano mkubwa majirani wenye ushirikiano na huduma muhimu kama maduka madogo na usafiri vinavyo patikana kwa urahisi. Nakumbuka nilihama mahali hapa baada ya kutafuta eneo lenye utulivu zaidi na tangu wakati huo nimejiona nikizoea taratibu mpaka ukahisi ni nyumba ni nyumbani kabisa. Kitu kinacho, ninacho kipenda zaidi kuhusu eneo hii ni amani na hali ya usalama.

Kwangu binafsi ndiyo, nimewai kuhudumia tamasha la mziki. Lilikuwa ni uzoefu wakufuraisha sana kwa sababu ya nishati ya watu mziki mmoja kwa mmoja na mshikamano uliokuepo kati ya wasanii na mashabiki. Huona msanii akitumbuiza moja kwa moja, watu wakiimba pamoja na kucheza, unaleta hisia ya furaha na umoja. Tamasha pia hunipa nafasi ya kujiondoa kwenye shugli za kawaida, kufurahia burudani na kuunda kumbu kumbu nzuri, zisizo sahaulika.

Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni. Ununuzi wa mtandaoni unirahisisha mambo kwa sababu ninaweza kulinganisha bidhaa na bei kwa urahisi. Kupata chaguo nyingi kwa muda mfupi na pia kuagiza bila kuenda sokoni au dukani. Pia napenda kuwa kuwa kuokoa muda na nguvu hasa pale ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi hata hivyo huwa makini huchagua wa wauzaji wanaoaminika na kusoma maelezo ya bidhaa vizuri ili kuhakikisha ninanunua kitu chenye ubora na pia kinachokidhi mahitaji yangu.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uelewa mzuri wa lugha na mawasiliano. Kwa sababu kazi yangu inategemea uwezo wa kusikiliza, kueleza na pia kueleza mawazo kwa uwazi na usahihi. Pia, study ya kufikiria kwa kina na kuchambua matatizo ni muhimu sana kwani hunisaidia kutoa majibu yanayolenga kiini cha hoja badala ya majibu ya juu juu. Either subra au kubadilika kulingana na mahitaji ni study muhimu kwa kuwa mtu au watu ninaowasaidia wana viwango na mahitaji tofauti. Study nyingi ni usimamizi wa taarifa, yani kuchagua taarifa sahihi na muhimu katika kati ya nyingi zilizopo.

Ndiyo napenda kupanda milima, kupanda milima, hunipa nafasi ya kujipa changamoto kimwili na kiakili, kufurahia hewa safi na kuona mantali nzuri kutoka juu. Napenda hisia ya mafanikio baada ya kufika kileleni pamoja na utulivu, unaopatikana ukiwa karibu na asili. Pia ni njia nzuri ya kujifunza subra uvumilivu kudhamini uzuri wa mazingira na asili.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kuelewa watu na mahitaji yao kwa haraka pamoja na mawasiliano mazuri. Yanayo ni ruhusu kueleza mambo kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Pia nina uwezo wa kufikiria kwa kina na kuchambua matatizo. Hivyo ninaweza kusaidia kupata suluhisho linalo lenga kiini cha changamoto. Nguvu nyingine ni subira na kubadilika. Kwa sababu ninafanya kazi na watu wenye matatizo na viwango tofauti vya kuelewa. Either nina ubunifu na nidhamu vinavyonisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kuongeza ufanisi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uwezo wa kusikiliza na kuwasiliana vizuri kwa sababu, kiongozi anapaswa kuelewa watu, wanao waongoza na kueleza malengo, kwa uwazi. Pia, kiongozi mzuri anahitaji kuwa na uwadilifu na kuwajibika, ili ajenge uwaminifu na kuheshimiwa na wengine. Maamuzi sahihi na ujasiri, ni sifa nyingine muhimu. Kwani kiongozi ukabiliana na changamoto nyingi, zinazohitaji maamuzi, ya busra hata katika hali ngumu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu unaonekana katika namna inavyoweza kubunia mawazo mapya, kutoa suluhisho tofauti kwa tatizo moja, na kueleza jambo kwa njia rahisi na inayowe inayoeleweka. Pia napenda kutumia lugha kwa njia mbali mbali, kueleza, kushauri, kuandika au kufa kufafanua kulingana na mahitaji ya mtu. Ubunifu hunisaidia kubadi kubadilika haraka na kusaidia kwa ufanisi katika hali tofauti tofauti.

Ndio ningependa kurudi ujana kwa maana ya kupata tena nguvu hali na shauku ya kujifunza iliokuwepo kipindi hicho ujana huwa na ujasiri wa kujaribu mambo mapya bila uoga mkubwa wa kushindwa na hilo ni jambo la kuvutia sana. Hata hivyo, nisingependa kupoteza hekima na mafunzo nilio ya pata kadri mda ulivyo pita. Kwa hivyo, kama kungekua na nafasi ya kurudi ujana nikiwa na maarifa ya sasa, ningetumia fursa hiyo kufanya maamuzi bora zaidi na pia kuthamini mda na kuishi kwa kujiamini zaidi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kua mka mapema. Napenda sana asubuhi kwa sababu kuna utulivu. Akili, iko fresh na nirahisi kupanga siku vizuri. Kua mka mapema, unipanafasi ya kufikiria pia kupanga kazi na kuanza majukumu nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Ingawa wakati mwingi usiku pia unaweza kuwa mzuri kwa tafakari, bado napendelea zaidi asubuhi mapema kwa sababu unifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nitamu katika siku yangu.

Kwa ngu binafsi, ndiyo napenda sana sana kucheza na watoto. Kucheza nao, uniletea furaha kwa sababu watoto wanauchangamfu, ubunifu na ukweli wa asili. Pia ni njia nzuri ya kuwafanya, wajifunze, kupitia mchezo, kuimarisha usiano, na pia kuwapa na fasi ya kujiileza. Kukaribu nao kunikumbusha umuhimu kwa kucheka, kuwa mwepesi, wamoyo na pia kudhamini mambo madogo katika maisha.

Utaratibu wangu awa kahawa au chai ni wa utulivu na nitamu, si wakunywa haraka haraka. Maranyingi huchagua chai au kahawa kulingana na wakati wa siku. Asubui hupenda kahawa kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku. Ili hali jioni au asalisi uchanganya chai, upenda sana chai kwa utulivu zaidi. Ninapoandaa napenda kufanya mwenyewe taratibu kuchemusha maji vizuri kisha kuongeza kahawa au majani ya chai kwa kipimo kinacho. Nifaa ili latha isiwe kali wala hafifu. Kuongeza sukari kidogo tu au wakati mwingine, hakuna kabisa na mara nyingi maziwa kiasi ili kupata latha laini.

Leo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia sana. Kwa sababu, ulinipa nafasi ya kuona kazi mbalimbali za wasanii. Kama uchoraji vinyango na picha za sanaa za ubunifu wa kisasa. Nilifurahia sana hasa jinsi kila kazi ya sanaa ilivyokuwa na ujumbe au hadithi yake. Ikionyesha hisia mawazo na pia mtazamo wa msanii kuhusu maisha na jamii.

Napenda wanyama wapole na wenye ukaribu na binadamu. Wanyama kama umbwa wanafurahia kwa sababu ni waaminifu. Napenda kushirikiana na hurudi wa miliki wao. Paka pia wanadhamini kwa sababu ni watulivu, wasafi na wana tabia ya kujitegemea. Pia napenda ndege hasa kwa sauti zao nzuri na mwonekano wao wakupendeza kwa sababu huleta utulivu na furaha mazingira ya nayo wazunguka. Na pia kwa jumla ninapenda wanyama wanaoonyesha upole.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, huchukua hatua ndogo, lakini za makusudi katika maisha ya kila siku. Kwanza hujitahidi kutumia mifuko ya kudumu, badala ya mifuko ya plastiki, ya matumizi ya mara kwa mara, ninaponunua vitu. Pia hupendelea chupa au vikombe vinavyotumika tena badala ya kununua maji au vinywaji. Zilizofunganishwa au kwenye plastiki. Ninapowekeza huchagua bidhaa zilizo na ufangashaji mdogo au mbadala wa plastiki kama karatasi au vioo.

Kwangu binafsi napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na hufanya nijisikie nimeridhika hasa ninapoikunwa pole pole. Pia napenda ladha yake laini na jinsi inavyofaa kwa nyakati nyingi za siku. Asubuhi au jioni ingawa kahawa ni mzuri kwa nguvu bado chai hunivutia zaidi kwa sababu ya hali ya utulivu na faraja inayoleta.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya, teknolojia mpya hunivutia kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza njia bora na za kisasa za kufanya kazi kuwasiliana au kutafuta matatizo na pia kutatua matatizo. Kupitia teknolojia naweza kuongeza ufanisi, kuokoa muda na kupata maarifa mapya yanayo endana na mabadiliko ya dunia. Pia napenda kuchunguza jinsi teknolojia mpya inavyoweza kurahisisha maisha ya watu na kuleta ubunifu katika nyanja mbalimbali kama elimu, biashara na mawasiliano.

Baada ya siku ndefu hupumzika kwa kutulia na kujitenga kidogo na shughuli, mara nyingi huchagua kufanya jambo linalonipa utulivu wa akili. Kama kusoma, kusikiliza muziki laini au kunywa chai pole pole. Pia napenda kuchukua muda wa kutafakari au kupumua kwa utaratibu ili kuachilia mawazo na uchovu wa siku. Wakati mwingine hutazama kitu chepesi au kuzungumza na watu wa karibu kwa mazungumzo ya kawaida yanayoburudisha.

Napendelea mwanga wa wastani. Si mwanga sana wala hafifu kupitia kiasi. Mwanga wa aina hiyo hunifanya ni jisikie mtulivu na makini hasa wakati wa kusoma, kufikiria au kufanya kazi. Mwanga mkali sana unaweza kuchosha macho ilhali mwanga hafifu sana unaweza kupunguza umakini, kwa hiyo mwanga wakati wenye joto kidogo hunipa faraja na mazingira mazuri ya kufanya shughuli zangu.

Kwangu binafsi, ninashiriki katika jamii yangu kwa kuchangia, maarifa, ushauri, na msaada wa kielimu kwa watu wanaohitaji mwongozo. Usaidia wengine kuelewa mambo mbalimbali, kutatua changamoto na kujenga ujuzi, unaowasaidia kujitegemea. Pia ushiriki kwa kukuza mawasiliano yenye heshima na mshikamanu. Kwa kusikiliza hunihimiza ushirikiano na kutatua migogoro kwa mazungumzo eitha hutoa changamoto kwa kuima kwa kuimasisha fikra chanya, uwajibikaji na maendeleo binafsi. Mambo ambayo hujenga jamii, yenye amani na maendeleo ya pamoja.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Zoefu huo umekua wa maana sana kwangu kwa sababu ulinipa nafasi ya kuwasaidia wengine bila kutarajia. Malipo hasa kwa kutoa muda, maarifa na msaada wa kimaadili. Kazi ya kujitolea, hunifundisha, huruma, unyenyekevu na umuhimu wa kushirikiana kama jamii. Pia, unifanya nijisikie kuwa na mchango chanya katika maisha ya wengine. Na pia hunikumbusha kwamba hata msaada mdogo unaweza kuleta mubadiliko makubwa kwa mtu anae hitaji.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni kuona msaada wangu uneleta tofauti chanya kwa mtu ama watu. Ninapoweza kumsaidia mtu kuelewa jambo, kutatua tatizo au kupata tumaini na mwilekeo mpya. Hujenga furaha ya ndani na hurithika. Pia hufurahi ninaposhiriki mazungumzo yenye maana, kujifunza kitu kipya au kuona watu wakifanya au wakifanikiwa kutoa juhudi zao. Kwa jumla furaha yangu kubwa hutokana na kusaidia, kujifunza na kushirikiana kwa njia chanya.

Huwatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini na pia kwa heshima ili wasijisikie kuelewa na kuthaminiwa pia hutoa maneno ya faraja na pongezi za dhati wanapofanya vizuri. Kwa sababu, kutambua jihitaji ama jihihadi za mtu, kumjenga kujiamini. Ninapo waona wanapitia changamoto kujaribu kuwapa usaidizi na pia mawazo chanya. Pia kuwakumbusha uwezo wao na kuwasaidia kuona suluhisho badala ya kukata tamaa.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu amabaye mara nyingi hutajwa na wengi ni michael jordan. Napenda mchezaji huu kwa sababu yanidhamu yake uongozo na uwezo mkubwa wa kubadilisha mchezopale timu inapohitaji zaidi. Jordan hakuwa tu mchezaji mwenye kufuga pointi nyingi, bali pia alikua na ari ya ushindi, aliwa hamasisha wachezaji wenzake na haku kata tamaa hata katika nyakati ngumu mchezo wa ajabu ninao kumbuka ni ule wa full game katika fainali za NBA mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini na saba ambapo licha yakuwa mgonjwa na dhaifu ambapo waliongoza na Chicago Bulls na kushinda kwa kufunga points nyingi na kuonyesha moyo wa kujitolea usio wa kawaida.

Je, unapenda mvua. Kwangu binafsi, ningesema kuwa napenda mvua, hasa mvua ya wastani. Isiyo na usumbufu mkubwa, mvua huleta hisia ya utulivu, na pia hasa inapokuwa usiku sauti ya matone yakigonga ardhi. Pia mvua pia hunikumbusha mwanzo mpya kwa sababu baada ya kunyesha mazingira huwa safi kijani kibichi chenye uhai zaidi napenda zaidi mvua ya wastani isiyo ile kali inayosababisha usumbufu kwa kuwa inanihusu kufurahia hali ya hewa bila hofu.

Kampuni ya teknolojia ni nayo iamini ni Google. Ninaiamini nayo kwa sababu inawekeza sana katika ubunifu, elimu na pia upatikanaji wa taarifa kwa watu wengi duniani. Bidha zake kama njia au injini ya utafutaji android na zanaa za kazi mtandaoni zimechangia kurahisisha maisha, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia ninaiona kama kampuni inayo jaribu kuendeleza teknolojia kwa manufaa ya muda mrefu. Hasa katika maneno ya akili, bandi, afya na nishati.

Je unapenda kucheza michezo ya video. Kwa kweli kwangu binafsi ningesema napenda kucheza michezo ya video zaidi michezo ya video hunipa burudani na pia ni njia ya kupumzisha mawazo na pia kupumzisha akili na kujihisi mchangamfu.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Napenda embe kwa sababu lina ladha tamu ya asili. Harufu mzuri na linaweza kuliwa kwa njia mbali mbali. Bichi, lililoiva, au hata kutengenezwa juisi. Pia linaweza kutengenezwa kama embe chali. Pia embe linalo nipa hisia ya kujihisi vizuri na hunikumbusha misimu ya joto na mavuno mazuri. Ni tunda linalo furahisha kuliwa peke yake au pamoja na vyakula vingine.

Kwangu ni na vitu vingi, ninavyopenda kwa watu wengi, la kwanza ni uaminifu kusema na kufanya yalio ya kweli, la pili ni wema na huruma, kwa ajili inakusaidia wengine bila kujisukuma. La tatu ni heshima, kuwa heshimu watu wote bila kujali tofauti zao, la nne ni uajibikaji, kutimiza ahadi na kukubali makosa. La tano ni unyenyekevu kujua bado kuna mengi ya kujifunza. La sita ni bidii kufanya kazi kwa juhudi na kujituma. La saba ni uvumilivu, huvumilia changamoto na watu tofauti.

Kwangu binafsi, ningesema ndiyo napenda kuongelea kwa sababu, hunifanya nijisikie huru na mtulivu, ninapokuwa majini nahisi kama mawazo yote ya msongo yanaondoka na mwili wangu unapata nguvu na afya zaidi. Kuogelea pia hunisaidia kuboresha pumzi, au imara wa mwili na kunipa furaha hasa ninapofanya katika bahari au ziwa lenye maji safi na tulivu.

Majira ni nayo ya penda zaidi ni kiangazi. Napenda majira haya kwa sababu hali ya hewa huwa ya joto na yenye mwangaza wa jua. Jambo linalonifanya nijisikie mwenye nguvu na furaha. Ninakumbuka nilianza kuyapenda kiangazi kwa sababu ya kumbukumbu nzuri za kutumia muda mwingi nje na familia na pia marafiki. Kama vile kucheza michezo kutembea jioni na kuogelea wakati wa mchana. Kiangazi hunipa huru na kufanya shugli nyingi za nje bila kikwazo cha mvua au baridi kali.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa maisha yalibadilika kadli muda ulivyopita na kulikuwa na sababu mbalimbali zilizofanya nihame nyumbani kama masomo kazi na kutafuta fursa bora zaidi za maisha ingawa mahali nilipozaliwa pana Pemba kumbukumbu nyingi za utotoni na familia ninafurahia pia kuishi sehemu mpya kwa sababu inanipa uzoefu tofauti. Marafiki wapya na mtazamo mpana wa maisha.

Kwangu binafsi ninaenda mahali pa ibaada maramoja kwa wiki, hasa mwisho wa wiki au jumapili. Kufanya hivyo hunipa nafasi ya kutulia kiroho, kutafakari, maenendo na mwendo wa maisha na pia kupata amani ya moyo. Pia hunisaidia kuimarisha maadili mema na kuungana na jamii. Jambo lilonifanya nijisikie kuwa na mwelekeo mzuri na pia matumaini katika maisha ya kila siku.

Ushauli ningependa kumpa mtu mwingine au watu wengine ni ajithamini na ajiamini. Kwa sababu kila mtu ana uwezo na thamani yake ya kipekee. Ni muhimu kuwa na subra katika maisha pia kufanya kazi kwa bidii na kutoka na kutokata tamaa unapokutana na changamoto. Kwani matatizo ni sehemu ya kujifunza na kukua, pia ningemshauri awe mkarimu awaheshimu wengine na ajitunze kiafya na kiakili. Kwa sababu, maisha yenye usawaziko na mahusiano mazuri huleta furaha kwa kweli na ya kweli.

Kwangu binafsi napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana au kwa maandishi yaliyo wazi na yenye heshima. Mawasiliano ya moja kwa moja hunisaidia kueleza mawazo vizuri, kusikiliza kwa makini na pia kuepuka kutoelewana. Pia napenda kutumia lugha yenye upole na uwazi ili kujenga uhusiano mzuri na pia wa kuelewana kwa urahisi. Jambo linalonisaidia kudumisha amani na ushirikiano kati ya watu.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda sana ni timu ya Arsenali. Nilianza kuipenda timu hii tangu nilipoanza kufuatilia mpira kwa makini. Hasa kutokana na mitindo wao wa uchezaji wa kupendeza, wa pasi fupifupi na kushambulia kwa kushirikiana. Nakumbuka sana mchezo wa kushangaza ambapo Arsenali ilifanya comeback ya kihistoria jambu lililonionyesha kuwa timu hii haikati tamaa hadi mwisho. Mchezaji ninayempenda zaidi katika historia ya timu hii anaitwa Gabriel kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee, nidhamu na uwezo wa kubadilisha mchezo muda wowote. Kila timu yangu inaposhinda huhisi furaha kubwa fahari na msisimuko na hunipa hamsa na ari ya kuendelea, kufuatilia na kuiunga mkono kwa moyo wote.

Ningependa kutembelea mijiji au mji wa Paris inchi ya ufaransa. Paris linajulikana kwa uzuri wake, historia ndefu na utamaduni wakipeke. Ningependa kuona mnara wa yefyo na kutembea kando ya mto seine na kutembelea makumbusho maarufu kama rova pia ningefurahia kuonja vyakula vyao na kujifunza zaidi kuhusu sanaa na maisha ya watu wajiji hilo. Kwa sababu nina mchanga nyiko wa utulivu, ubunifu na mvuto wa kipeke unavutia watu wengi duniani.

Ndiyo ni natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara kama njia ya kuwasiliana na watu na kupata tarifa mbalimbali. Mitandao ya kijamii hunisaidia kubaki na mawasiliano na marafiki kufahamu habari za sasa na pia kubadilisha na mawazo au marifa. Hata hivyo napendelea kuitumia kwa kiasi na kwa malengo mazuri. Ili isiapiri mda wangu wala kuniondolea umakini katika majukumu mengi muhimu ya maisha.

Mafunzo ningependa kupata kwa ajili ya kazi ni yale ya nayohusiana na mawasiliano na teknolojia. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu kompyuta matumizi ya teknolojia ya kisasa na pia ujuzi wa mawasiliano ya kita aluma. Kwa sababu unisaidia kufanya kazi kwaufanisi na kushirikia na vizuri na watu wengine. Pia mafunzo ya uongozi na usimamizi ni muhimu kwani unisaidia kupanga kazi, kufanya maamuzi sahihi na kukaza taluma yangu ili kufika au kufikia malengo ya badae.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza tamaduni, tofauti na pia latha mbali mbali. Kujaribu chakula kipya hunifanya nijisikie mwenye hamasa na udadisi. Hasa ninapogundua latha ambayo siku tegemea lakini inanifurahisha pia hunisaidia kupanua mtazamo wangu kuhusu mapishi na kunifanya nithamini ubunifu na kutofauti wa vyakula kutoka sehemu mbalimbali za dunia.

Pangu binasi napenda kuamka mapema pamoja na jua. Kuamka asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku kwa sababu akili kuwa tulivu na mwili unanguvu. Asubuhi hunisaidia kupanga ratiba ya siku, kufanya kazi kwa umakini na pia kufurahia hewa safi kabla ya shuguli nyingi kuanza pia kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nithamu na mwenye tija zaidi siku nzima.

Kwangu napenda kutumia wifi kuliko data ya simu kwa sababu ni dhabiti na huhakisisha kufanya shughuli nyingi bila usumbufu. Wifi huniruhusu kuwasiliana kupata taarifa na pia kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi zaidi. Hasa pale, ninapohitaji kutumia internet kwa muda mrefu. Pia hunisaidia kupunguza gharama ikilinganishwa na kutumia data ya simu kila wakati.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biyashara yangu mwenyewe. Wazo hilo univutia kwa sababu biyashara hunipa uhuru, wakujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutimiza ndoto zangu. Pia kuanzisha biyashara, unitoa fursaha ya kujifunza mambo, mapya kukabiliana na changamoto na pia kuchangia katika jamii kwa kutoa ajiraha au uduma muhimu. Ingawa si rahisi, ninaona kuwa kwa mipango mizuri, bidii na subra, bihashara inaweza kufanikiwa.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki. Kwangu inategemea, ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kulingana na kiasi cha nguo, nilichotumia na aina ya shughuli nilizofanya. Kufua mara kwa mara, hunisaidia kuweka usafi, kuzuia, mkusanyiko wa nguo chafu na kuhakikisha nimevaa nguo safi kila siku. Pia hunirahisishia kupanga muda wangu vizuri na kutunza nguo zisizo haribika kwa kufuliwa nyingi kwa wakati mmoja.

Ninajushugulisha na masomo yanayohusiana na mawasiliano na maendeleo binafsi. Kwa sababu, ninaamini elimu ni msingi muhimu wakunifikisha ndoto na malengo ya maisha. Nilichagua njia hii baada ya kugundua kuwa napenda kujifunza kushirikiana na watu na kuboresha ujuzi wangu ili niwe bora zaidi siku hadi siku. Pia kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu masomo haya ni kunipa maarifa mapya, kunipanua fikra na kunisaidia kujiamini zaidi katika maisha ya kila siku. Hata hivyo ninakutana na changamoto kama msongamano, waratba, uchovu na wakati mwingine nguvu wa kuelewa baadhi ya mada. Pamoja na changamoto hizo kuhitaji kuwa mvumilivu na kuendelea kujifunza kwa bidii.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, nina kumbuka ni word series. Niliuangalia kwa msisimko mkubwa ambapo Chicago Cubs walicheza dhidi ya Cleveland Indians. Mchezo huo ulikuwa wa kipekee kwa sababu ulifikia mchezo wa saba hali ambayo si ya kawaida na kuongeza presha na hamasa kwa mashabiki. Pia kitu cha ajabu kilichotokea ni pale cubs walipofanikiwa kushinda baada ya zaidi ya zaidi ya miaka mia moja bila taji la World Series. Jambo lililoshangaza na kufurahisha mashabiki wengi duniani.

Somo nililopenda zaidi shuleni ilikuwa kiswahili na pia kiingereza. Nilipenda kwa sababu hunisaidia kueleza na kutumia lugha vizuri, kueleza mawazo kwa ufahasi na ufahasa. Na pia kufurahia kusoma hadithi, mashairi na insha. Kiswahili kilinifanya nijisikie huru kuwasiliana na wengine na pia kujijenga ujasiri. Jambo ambalo lilifanya niendelee kukipenda hadi nilipomaliza masomo yangu.

Je unavaa miwani, kwangu binafsi ndio ninavaa miwani, nina zitumia hasa kusaidia kuona vizuri wakati wakusoma, kufanya kazi na pia kuangalia vitu vilivyo mbali. Kuvaa miwani unirahisishia kufanya shugli zangu za kila siku bila kuchoka macho na pia unifanya nijisikie huru na kujiamini kwa sababu ninaweza kuona mambo kwa huwazi zaidi.

Ninashambulia tatizo kazini kwa utaratibu na utulivu kwanza hujaribu kulielewa tatizo vizuri kwa kukusanya taarifa zote muhimu na kubaini chanzo chake. Baada ya hapo, hutafuta suluhisho mbalimbali kupima faida na hasara za kila wazo kisha kuchagua suluhisho lililo bora zaidi. Pia napenda kushirikiana na wenzangu na kusikiliza maoni yao. Kwa sababu kufanya kazi kwa pamoja husaidia kupata suluhisho imara kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi. Wakati huo, akili yangu huwa tulivu, pia niko na umakini wa hali ya juu, na nina nguvu nyingi kabla ya uchovu wa mchana kuanza. Asubuhi hunisaidia kupanga vipaumbele vya siku, kufanya kazi zinazohitaji, kufikiri kwa kina na pia kuanza siku kwa ufanisi zaidi.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kusafiri kwenda ufukeni, mahali penye bahari mzuri, mchanga mweupe na upepo mwanana. Pia ningependa kutumia muda mwingine, nikitembea kando ya bahari kuogelea na kufurahia machweo ya jua huku nikijisikia mtulivu. Pia ningependa kujaribu vyakula vya asili, vya eneo hilo na kujifunza utamaduni wa watu wa huko. Ningependa kusafiri pamoja na familia au marafiki kwa sababu kushirikiana nao hufanya safari iwe ya kufurahisha zaidi na yenye kumbukumbu nzuri.

Unafuata matukio ya kitaifa? Kwangu binafsi, ndio ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi, yanavyo athiri, nchi na watu mbalimbali. Kufuatilia habari za kimataifa, hunipa mawazo, hunijenga, hunijengea uelewa, wa tamaduni tofauti, pia siasa, uchumi na changamoto za dunia. Pia hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii ya dunia na kunisaidia kuwa na maoni yenye ufahamu kuhusu maswala yanayoathiri maisha ya kila siku.

Je unapenda kuchora au kupaka rangi. Kwangu binafsi kiukweli ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na pia kupumzisha mawazo. Shuguli hizi hunisaidia kuwa mbunifu, kupunguza msongo wa mawazo na pia kufurahia muda wa utulivu. Kupaka rangi au kuchora pia hunipa furaha inapoona mawazo yangu yakigeuka kuwa picha na hunifanya nijisikie nimeridhika na mwenye amani.

Kwangu binafsi, ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara, hasaa pale masasisho mapya yanapotolewa, kufanya hivyo, hunisaidia, kuboresha usalama, kupata huduma, au vipengele vipia. Na kuhakikisha vifaa vinafanya kazi kwa ufanisi bila itilafu. Pia usasisha pale ninapo ona kifaa kinapungua kiasi au kinahitaji maboresho ili kiendane na mahitaji ya sasa.

Mchezaji wa mchezo ninayempenda zaidi ni Leon Messi na mpenda kwa sababu ya kipaji chake, cha kipekee, unyenyekevu na uwezo wake wa kubadilisha mchezo wa ustadi mkubwa. Mesi ana nidhamu, anafanya kazi kwa bidii na pia anaonyesha kuwa mafanikio yanaweza kupatikana kwa kipaji kinacho changanywa na juhudi. Jambo linalonivutia na kunifanya nimthamini sana.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa kiteknolojia na matumizi ya kompyuta hasa katika mawasiliano na kazi za mtandao. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya sasa inategemea sana teknolojia. Na kumudumu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana kwa urahisi na kupata fursa nyingi zaidi. Nimewahi kujaribu, kujifunza ujuzi huu hapo awali kwa kujisomea na kuangalia mafunzo mtandaoni lakini bado ninahamu ya kuboresha zaidi.

Yutu wale nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi wangu. Ali nifundisha umuhimu wa nidhamu, heshima na kufanya kazi kwa bidii katika kila jambo ninalo fanya. Kupitia ushauri na mfano wake wa maisha, nilijifunza kuwa mafanikio hayaji haraka mbali yanahitaji subra na juhudi. Mafunzo haya ya menisaidia sana katika maamuzi ya maisha na ya mekua msingi imara wa mwenendo wangu hadileo.

Ninaangalia baruapepe mara katha kwa siku. Hasa asubuhi mchana na jioni. Kufanya hivyo hunisaidia kubaki na taarifa mpya, kujibu ujumbe muhimu kwa wakati na kupanga majukumu yangu vizuri. Hata hivyo hujitahidi kutoangalia mara nyingi sana ili nisiathiri umakini wangu katika kazi nyingine.

Ndiyo napiga kura kwa sababu ninaona ni haki na wajibu muhimu wa raia kupiga kura hunipa nafasi ya kushirikiana na kushiriki katika maamuzi yanayohusu uongozi na mustakabali wa jamii. Pia naamini kuwa kura yangu hata kama ni moja ina thamana na inaonyesha sauti yangu katika mchakato wa kidemokrasia. Jambo linalonifanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko chanya katika nchi.

Unaenda hospitali mara ngapi kwa mwaka? Kwangu binafsi, kwa kweli ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka, inalingana. Hasa kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au pale, ninapo jisikia mgonjwa.